Ndoto yangu kubwa ni kuwa na biashara ambayo inaendelea vizuri ili niweze kusaidia familia yangu, wazazi wangu pia na kuwasaidia wale watu ambao hawajiwezi kusomesha watoto ambao hawajaenda shuleni.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kusaidia wanyonge wale watu ambao hawajiwezi, kuwapa chakula, kuwapa mavazi ama kuwapa mawaidha kama kuna mtu amezongwa na mawazo hiyo ndio kazi ambayo naona kama inapendeza zaidi.

Kwa kweli napenda kufanya kazi pamoja na wengine. Napenda ile uhusiano wa kusaidiana kikazi, kimawazo, na kama kuna mtu ako na shida, tunaeza msaidia. So kwangu, binafsi napenda kazi ambayo nafanya na wenzangu, si kazi ya binafsi.

Kinachonipa motisha kazini ni ile hali ya kufanya kazi ambayo inaeza furahisha watu wengine na pia kufanya kazi ambayo tunashirikiana na wenzangu kwa hali ya utulivu na pia napenda kazi ambayo inatusaidia kimaisha so inanipea motisha zaidi.

Mara nyingi wakati nina wasiwasi kwa jambo fulani huwa napumua mzito ili nipate kwanza mwili yangu ipate kurelax alafu sasa naanza kuona mahali naezasaidika haraka sana nipate usaidizi.

Kwa kweli, ujana ikona mambo mingi mazuri. Kwangu binafsi, ningependa kurudi ujana. Ujana ikona memories yangu ya ujana ilikuwa mzuri, ile hali ya kujua mambo mingi, kukuwa na marafiki wengi, iyo napenda.

Mziki ambao nausikiza kila mara ni za gospel music ambapo napenda sana nyimbo za kusifu mungu, nyimbo sa sifa, za worship songs, za gospel swahili napenda sana. Napenda sana na inanituliza roho, inanifanya ni meditate.

Upande wa wachezaji, mara nyingi napenda Lionel Messi. Naona kama anapenda, kazi yake, anacheza kwa roho yake yote, anasaidiana na wenzake, pia ni mtu ana ni mpole, discipline. Naona kazi yake iko sawa kabisa na anafanya iyo kazi kwa roho yake.

Mashambuli iko kazini, baada ya mabadiliko kazini mara nyingi huwa nachukulia positive. Sitaweka ile kuhisi ugumu wa mabadiliko kazini. Huwa nafanya ikuwe rahisi hili pia nijipange ni fix mind nijue hii kazi lazima nifanye hata kama ibadilike.